Ninawapenda waandishi wa vitabu sana. Kwanza waandishi wanaoandika vitabu vya historia. Kwani wao hutuelezea zaidi ya mambo ambayo hatukuwa tunayajua tangia hapo mwanzo na yanayoendelea mpaka katika ulimwengu wa sasa. Kwa hivyo waandishi wa historia ndio ninaowapenda zaidi katika ulimwengu wote.

Mimi ninapenda kuifathi fedha sana. Sana sana mimi huifadhi fedha zangu kwenye simu ama kwenye benki. Kwani ukihifadhi pesa kwenye nyumba, huenda kitu ikafanyika, nyumba ikachomeka ama zikapotea huku. Kwa hivyo mimi hupendelea sana kuhifadhi pesa kwenye benki.

Mimi ninapenda kutembea msituni sana. Kwani humu msituni, wakati mwingi, mimi hupata miti shamba huko, miti ambayo ninaijua. Wakati mwingine, mimi huweza kuona wanyama wengi ambao sijaweza kuiona. Kwa hivyo, mimi upenda sana kutembea msituni. Wakati mwingine, mimi huwona na familia yangu kutazama wanyama hawa huko msituni.

Mimi ninapenda kuenda madukani kununua bidhaa zangu ambazo natumia katika shughuli zangu za kila siku. Ila mimi sipendi kuenda madukani kila siku ninapenda kuenda dukani siku ya Jumapili ambapo napumzika. Hiyo siku mimi hununua vifaa vyote na bidhaa zangu zote ambazo nitatumia katika kwa juma zima. Kwa hivyo, mimi sipendi kuenda madukani kila siku. Naenda dukani siku moja kwa wiki.

Mimi nimewai enda kwenye tamasha la muziki na nilifurahia sana siku hilo. Tamasha hilo lilikuwa limeandaliwa mjini Dar es Salaam huko Tanzania. Kwani kulikuwa na muimbaji mashuhuri sana wa Tanzania ambaye anaitwa Diamond Platinumz na Harmonize. Nilifurahia sana tamasha hilo kwani niliweza kujumuika na watu kutoka sehemu mbalimbali za taifa la Kenya na pia taifa la Tanzania. Pia nilieza kupata marafiki wengi sana.